Kumbukumbu gani nzuri za shule. Nakumbuka nikiwa mwaka wangu wa tatu katika shule ya msingi. Au nawezasema kufile shule ya sekondari. Lipenda zaidi kusoma somo la hisabati. Na nakumbuka nikiweza kupatiwa zawadi nyingi zaidi. Kutokana na kuupita mtihani ambao tulikuwa tumeufanya au kutu ambao tulikuwa tumeweza kubishana na shule nyingine ambapo ni mimi ndiye liye ibuka kuwa mshindi na kupewa zawadi mingi zaidi.

Jinsi ninavyo tumia kompyuta zaidi natumia kwa kuweza kutafuta au kuweza kupata. Chombo vipi ya teknolojia ambavyo limiweza kuwa au ni uvumbuzi gani wa teknolojia ambayo umeweza kutokea hasa tukiangalia akili bandia ambayo imeweza kutokea hivi karibuni unaweza kunisaidia zaidi. Kompyuta imeweza kunisaidia zaidi kujua na pia kukua na uhalisia au kipi kinacho endelea duniani nzima katika ulimweng wa teknolojia.

Jinsi ninavyo shugulikia kazi ya dharura ni kuhakikisha nimaweza kuwa mtulivu, na pia kupunguza mawazo mengi, na kueza kuwa na ukamilifu kuhakikisha, naweza kukamilisha ile kazi wakati wakati unapofaa, kuhakikisha pia siwezi kukasirisha mdosi wangu ili aweze pia kufurahia na kueza kupata matoleo mengi zaidi katika kampuni.

Jinsi navyoweza kufanya ili nitulie ile wakati ambapo sina mawazo mengi au wakati wa jioni mi huenda mazoezi hasa ya kufaa kukimbia kidogo hapa na pale hasaa kilomita ishirini hivi kwa siku kila jioni nikisha maliza ninaku nina ninachokijifupi pumzika pia naweza kupumzika pia kupitia njia mbali mbali zaidi kuliko jinsi hao watu wanavyodhania.

Ndiyo mimi hupenda kutumia video kwa mawasiliano kwa hasa kuwasiliana na jamaa yangu ambayo ipo ughaibuni kule Amerika. Mimi hutumia vyombo vya social media kwa mfano whatsapp kuweza kuongea na wao na kuhakikisha mawasiliano yameweza kuendelea na familia kule na kuweza kuwatazama kupitia video.

Ndiyo mimi napenda kuvaa saa, napenda kuvaa saa zaidi kwa sababu saa inaweza kunisaidia kuangalia ni muda upi au ni wakati upi au nafaa kuwa nafanya nini, kwa sasa nafa kuwa nafanya nini kutumia hiyo chombo cha saa kwa sababu pia mimi napenda mazoezi ya kukimbia lazima niweze kuhakikisha kuwa ni mevalia ile saa mkononi kwa kujua nimekimbia kwa muda wa dakika ngapi.

Msimu wa mwaka ambao naupenda zaidi ni ile wakati ambapo kuna mvua inanyesha, halafu pia jua linawaka. Unapata pia huo msimu unakuwa ni mzuri kabisa kwa sababu ya mazao ya chakula shambani kinaweza kutoka kingi zaidi ukilinganisha kama ni jua tu ndio itakayo kuwa inawaka peke yake. So minapendelea ule msimu ambapo ni mvua inanyesha na pia jua linawaka kwa kiumbali kuweza kusaidia mazao shambani na kwa kuhakikisha chakula kimeweza kutoka kingi.

Nakunywa maji mara ngapi kwa siku mimi hukunywa maji hasa vikombe vinane kulingana na jinsi daktari alivyo nishauri kuhakikisha pia mwili hauwezi kosa maji mengi wakati huu wa jua kali hasa hapa nchini Kenya kule Mombasani unakuta jua ni kali zaidi inahitaji unakunywa maji mengi ndio mwili ukaweze kuwa na afya bora.

Kwa mara nyingi wale nao cheza nao ni marafiki zangu kwa sababu ndiyo watu ambao walio karibu na ami kila wakati napi waitaji wanakuwa wapo karibu na unikuta tunacheza nao mchezo mingi za ili hasa zile mchezo za kuigiza, mchezo zile pia ya wakabumbu, pia na upenda kucheza na marafiki zangu, napata inaweza kufunza na mchezo mbali mbali kabisa.

Mihupenda ile mikutano ya ambayo ni ya kijamii hasa pale ambapo watu wa jamii watakuja wote pamoja. Una kutana, mnaweza kuzungumuzia ni shida gani zinazo, mnazo kumba kama wana jamii na kupata matatizo mbali mbali na ni kipi kinachofaa. Na nikipi kinachofaa kutatuliwa au kufanywa ili kuweza kutatua hizo shida za kijamii ambazo jamii inakumbana nazo kwa wakati huo.

Chakula ninachopendelea chenye ladha gani napenda chakula cha ladha tamu hasa kama asali hivi napendelea hiyo vyakula zaidi kwa sababu ninapokula napata ni chakula kizuri zaidi na kinanipendeza mdomoni pia unakuta pia nimeweza kuwa mchangamfu kwa sababu ya kula chakula kile chenye ladha tamu.

Ndiyo, masomo mi ni mwanafunzi na nafanya ile nafanya au nasomea teknolojia kuhakikisha kuwa tunaweza kuelimisha jamii jinsi ya kutumia teknolojia ya kisasa, kuweza kufanya mambo mbali mbali. Unakuta pia changamoto kubwa zaidi ni zile changamoto ambazo kifedha. Kifedha, unapata fedha imekuwa kidogo zaidi kuweza kuelimisha jamii katika ulimwengu wa teknolojia.

Jinsi navyo jifurahisha wakati wafuraha ni kuhakikisha ni meweza kupatana na marafiki zangu, tunaongea pamoja, tunashiriki michezo mbalimbali na marafiki zangu kule, pia unapata tunaenda kutembea katika jiji kula, nchi yetu ya Kenya, kuweza kutafuta, au kuweza kuangalia mambo, mazingira gani mapya ambayo ya meweza kubadilika kule, pia inapata inakuwa ni kitu ambacho ni kizuri zaidi kinachofurahisha moyo.

Kile ninachofanya wakati wa mgogoro na mtu, mimi huwa nakimya tu, kama maji mtu ngine. Mimi hunyamaza na sifanyi jambo lolote, ni kumwacha tu huyo mtu akaweze kuropokwa jinsi atakavyo. Mimi kama nimenyamaza tu namuangalia ya tu langu jicho kwa maana pia mimi nikianza kuropokwa tutakuwa kama wajinga wawili.

Somo nililo lipenda shuleni ilikuwa somo la hisabati. hisabati ilikuwa inaweza kunichanua na kunifanya nikaweze kufikiria kwa haraka kabisa. Pia sabati ndilo somo nililo niletea zawadi mingi zaidi shuleni kwa sababu mimi ndio nilikuwa naibuka kama mshindi kila wakati na kuhakikisha naweza kutetea hilo tajilangu kila wakati.

Natumia ya simu yangu kwa nini zaidi? Kile nacho tumia simu yangu kufanya kila wakati ni ile wakati kucheza michezo kama nimeboeka hapa ama sina ule mtu wakuongelesha najikuta nacheza mchezo mbali mbali kwenye simu kunufanya mimi kuwa au weka mawazo yangu pamoja hakika pia kutazama vichekesho pale video mbali mbali za kuchekesha.

Umeme unapokatika mimi shughuli zangu huwa zinasimama sana kwa sababu shughuli zangu za kila wakati zinaendeshwa na nguvu za umeme unapata umeme unapopotea tuki dogo naweza kupoteza pesa mingi zaidi ambayo inaweza kuletea hasara ambayo siwezi idamiri wakati stima inapokukua imeweza kuenda wakati umeme unapokatika gafla.

Jinsi ninavyo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni kuwaita marafiki zangu, wanakuja pamoja, tunakaa na wakati nao mmoja, tunafanya sherehe hapa pale, tunakunywa vinywaji mbali mbali, haswa mvinyo, unapata tunaweza kusherehekea kukata keki pale, na maneno yale mengi. Kula vyakula mbali mbali zile za kitamaduni zaidi.

Mahali pa kihistoria ninge tamani kutembelea ni mahali panapo itwa ni kule Misiri huenda kuona pale ambapo mfalme Ferao au Fero alipozikwa wakati alipofariki ningependelea kutembelea mahali pale zaidi kwa sababu nimepasoma zaidi katika historia imeandikwa zaidi kuhusu matendo ya Fero ningependelea zaidi kwenda mahali pale.

Ndiyo ningetamani kujaribu vyakula vipya hasa vile vya kitamaduni zaidi. Kwa sababu huwa naskia hivyo vyakula huwa ni vitamu zaidi. Unapokula unapata unakuwa na afya njema ambapo hauwezi sumbukana na afya zaidi. Napendelea vyakula vya kimasai zaidi.

Mimi napenda kucheza haswa kucheza mpira wa soka mpira wa soka unapata ninapocheza naweza kuwa na mwili unakuwa rahisi sana kucheza huo mchezo wa mpira. Unapata unaweza kuwa mwili unarudi kuwa mzuri, unarudi kuwa mpya kuliko pale awali. Napendelea sana mchezo wa kucheza mpira.

Ndiyo nimewahi kulima, hasa kulima shamba ili kuweza kupanda mahindi. Hivyo hata kwa sasa watu wanalima hasa upande wa magharibi nchini kenya. Watu wanalima ili waweze kupanda mahindi kupanda vyakula mbalimbali ijapo mvua itakapo nyesha, tuweze kupata mazao mengi kuliko hapo awali napenda kulima zaidi.